Ningependa kuzungumzia, mada muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Nayo ni usimamizi na uhifadhi wa pesa. Katika ulimwengu wa sasa, ambapo gharama za maisha zinapanda kila uchao. Kuwa na utaratibu mzuri wa kueka akiba ni jambo la lazima kuliko chaguo. Binafsi, nimejifunza kwamba siri ya utajiri, si kiasi unachopata, bali ni kiasi unachoweza kuhifadhi. Mbinu yangu kuu ya kuhifadhi pesa, ni kufuata kanuni ya jilipe mwenyewe kwanza. Hii ina maana kwamba, kila ninapopata mshahara au mapato yoyote. Asilimia kumi hadi ishirini huenda moja kwa moja kwenye akaunti ya akiba kabla sijaanza kutumia kwa ajili ya mahitaji mingine. Mimi hutumia akaunti ya benki ambayo haina kadi ya kutolea pesa. ATM ili kupunguza kishawishi cha kutoa pesa ovyo. Pia, mimi ni muumini mkubwa wa kutumia bajeti. Kila mwezi, mimi huandika gharama zote. Zinazotarajiwa kama kodi, chakula na usafiri. Hii inanisaidia kuona ni wapi ninapoteza pesa nyingi zisizo na lazima. Kama vile kula kwenye mikahawa, ghali au kununua vitu ambavyo. Sihitaji kwa wakati huo. Changamoto ni kuwa bila shaka kueka akiba. Si jambo rahisi. Kuna dharura zinazoweza kutokea kama ugonjwa au matatizo ya kifamilia. Yanayoweza kurudisha nyuma malengo yako. Lakini hata hivyo nimeanzisha mfuko wa dharura. Ili kuhakikisha akiba yangu kuu haiguswi. Lengo langu la muda mrefu la kuhifadhi pesa ni kueka katika ardhi au kuanzisha biashara ndogo itakayoniongezea kipato. Naamini kwa kua nidhamu na uvumilivu. Akiba ndogo ninayoweka leo. Itakua mti mkubwa hapo baadaye utakaonipa kivuli cha kifedha. Asantini kwa kunisikiliza nawahimiza nanyi, muanze kueka akiba leo, hata kama ni kiasi kidogo. Kwa kuwa wahenga walisema, akiba haiozi.

Ningependa kuzungumzia mada ya kusisimua sana. Jinsi ninavyo penda kujifunza mambo mapya. Katika ulimwengu huu, unaobadilika haraka. Kujifunza ni mchakato wa maisha yote. Binafsi, mimi ni mtu mwenye udadisi mwingi. Na kila siku unajaribu kutafuta maarifa mapya. Hili kupanua uwelewa wangu na mambo yanayonizunguka. Mbinu yangu kuu ya kujifunza ni kupitia mtandao. Asaa kwa kutazama video za mafunzo. Naona kuwa ni rahisi zaidi kuelewa kitu kikiwa na picha na sauti kuliko kusoma maandishi pekee. Vile vile mimi ni msomaji wa vitabu na makala fupi kwenye blogu mbali mbali. Lakini njia bora zaidi ni nayoyipenda ni kujifunza kwa vitendo. Kama najifunza luga mpya au teknolojia mpya. Napenda kuwanza kuifanya kazi mara moja. Makosa ninayoyafanya wakati wa kujaribu ndiyo yanayo nifundisha kwa undani zaidi. Na kunifanya ni sisahau kile nilicho jifunza. Teknolojia mpya napenda kuanza kujifanyia kazi mara moja. Changamoto kubwa katika kujifunza ni kupata muda wa kutosha na kubaki na nidhamu. Wakati mwingine mambo mapya ya naweza kuwa magumu na yenye kuchanganya. Lakini mimi huamini katika uvumilivu. Napenda pia kubadilishana mawazo na watu wengine ambao wana uzoefu zaidi yangu. Kwani mazungumzo ni shule tosha. Kwa kuhitimisha, kujifunza mambo mapya. Hunifanya nijihisi, niko hai na mwenye thamani. Inanisaidia kukubaliana, kukabiliana na mabadiliko ya maisha na kuwa na mtazamo chanya zaidi. Ningependa kuwahimiza nanyi. Msiache kutafuta maarifa kila siku.

Ningependa kuzungumzia mada inayovutia sana kuhusu mtindo wa utendaji kazi. Jee, ni bora kusimamia wengine au kusimamia kusimamiwa na wengine. Huu ni mjadala ambao mara nyingi hutegemea haiba ya mtu. Uzoefu wake na aina ya majukumu alionayo. Binafsi ninaamini kuwa kila upande unafaida na changamoto zake za kipekee kulingana na mazingira ya kazi. Mwanzoni mwa safari yangu ya kitaaluma. Niliona kuwa kusimamiwa kulikua na manufaa makubwa. Unapokuwa chini ya usimamizi mzuri. Unapata mwongozo, wa wazi na nafasi ya kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu. Hii inakupa usalama wa kujua ni nini kinatarajiwa kutoka kwako na inakusaidia kukuza ujuzi wako bila shinikizo kubwa la kufanya maamuzi magumu ya mwisho. Kusimamiwa vizuri kunajenga nidhamu na kunakukuwezesha kuwa mtaalamu katika jukumu lako maalum. Kwa upande mwingine? Kusimamia wengine kunahitaji ujasiri, maono na uwezo wa kulea vipaji vya watu wengine. Ninapenda kusimamia kwa sababu inanipa nafasi ya kupanga mikakati na kuona picha kubwa ya mradi. Kusimamia kunamaanisha unawajibika kwa mafanikio ya timu nzima. Jambu ambalo linaweza kuwa na shinikizo, lakini pia linajenga hali ya kujumiana na kujiamini. Inasisimua kuona mtu uliowasimamia wakiwa na kufanikia kufikia malengo yao kupitia uongozi wako. Kwa kuhitimisha, mimi hupendelea zaidi jukumu la kusimamia kwa sababu napenda changamoto za uongozi. Na kufanya maamuzi hata hivyo naamini kiongozi mzuri lazima awe amewai kuwa mfuasi mzuri kwanza kujua jinsi inavyohisi kusimamiwa kunakufanya uwe msimamizi mzuri.

Ningependa kuzungumzia mada ambayo, ninaamini kila moja wetu anaipenda, nayo ni chakula kitamu. Hakuna shaka kwamba, chakula ni moja ya mahitaji makuu ya binadamu. Lakini zaidi ya hitaji la mwili, chakula ni sanaa na ni sehemu muhimu ya utamaduni wetu. Binafsi, mimi mpenzi mkubwa wa mapishi tafauti na kila mara najaribu kutafuta radha mpya zinazo sisimua ulimi. Nikizungumzia chakula kitamu, siwezi kuacha kutaja vyakula vyetu vya asili. Kwa mfano, napenda sana pilau ya nyama iliopikwa kwa viungo vingi kama hiliki, mdalasini na karafuu. Harufu yake pekee inatosha kukufanya uhisi njaa hata kama ulikuwa umeshiba. Pia napenda mchanganyiko wa samaki wa kupaka na wali wa nazi. Kile kinachofanya chakula kiwe kitamu kwangu. Siyo tu wingi wa mafuta au sukari. Bali ni uwiano wa radha. Napenda chakula kilichopikwa kwa utulivu na upendo. Kuna tafauti mkubwa kati ya chakula kilichopikwa haraka haraka na kile kilicho chukua muda wake kuiva na kukolea viungo vyote vizuri. Vile vile, chakula kitamu kinakuwa bora zaidi, kinapoliwa na watu unaowapenda. Kumbukumbu zangu nyingi, nzuri, zinahusisha kuketi mezani na familia au marafiki. Tukicheka na kubadilishana mawazo, huku tukifurahia mlo mzuri. Chakula kina uwezo wa kuunganisha watu kutoka mataifa, tafauti na kuelezea hadithi ya maisha yao bila maneno mengi. Kwa kuhitimisha, chakula kitamu ni baraka. Inatupatia nguvu, inatupa furaha na inatukumbusha uzuri wa maisha. Ninawasihi sote, tujitahidi kula vyakula bora na vitamu. Na tusiache kutoa shukrani kwa wale wote wanaojitolea kupika mlo hiyo kwa ajili yetu.

Ningependa kuzungumzia, mada inayohusu mwonekano wetu wa kila siku. Nayo ni aina ya mavazi ninayo yapenda kuvaa. Mavazi ni njia moja wapo ya kujieleza bila kusema neno lolote. Kwangu mimi, kuchagua nguo za kuvaa ni sehemu muhimu ya kuanza siku yangu. Kwa sababu inachangia jinsi, ninavyo jihisi, na jinsi ninavyo ingiliana na watu wengine. Kitu cha kwanza, ninacho zingatia, ninapochagua nguo, ni faraja. Napenda sana kuvaa nguo ambazo, zinanipa uhuru wa kutembea, na kufanya kazi zangu bila kubanwa. Siku za kazi, mimi hupendelea mavazi ya smart casual kwa mfano surwali ya kitambaa au jinsi inavyokaa vizuri pamoja na shati safi au blausi ya rangi tulivu. Naamini kuwa kuvaa vizuri kazini, kuna kupa hali ya kujiamini na kuonyesha taluma yako. Hata hivyo, sipendi mavazi yanayo pitiliza sana. Napenda kitu rahisi lakini chenye mvuto. Kinacho julikana kama simple but elegant. Rangi ninazopenda zaidi ni rangi za asili kama bluu, kijivu na nyeusi. Kwa sababu ni rahisi kuzionisha na nguo nyingine. Wakati wa wikendi au siku za mapumziko, mtindo wangu hubadilika kabisa. Hapa ndipo ninapo furahia kuvaa nguo nyepesi kama tisheti na kaptura au hata nguo za michezo ikiwa nina mpango wa kufanya mazoezi. Pia napenda sana mavazi yenye asili ya Kiafrika. Kama vile vitenge kwa sababu yana rangi nzuri. Na yanaonyesha utambulisho wetu wa kitamaduni kwa kuhitimisha mavazi ni zaidi ya kufunika mwili tu ni kioo cha haiba ya mtu. Iwe ni ngao za gharama au nguo rahisi, jambo la muhimu ni usafi na jinsi unavyoweza kuzivaa kwa heshima na madaha. Natumai kila mmoja wenu atapata mtindo unaofanya ajihisi bora zaidi leo.

Ningependa kuzungumzia jinsi ninavyo ltumia wakati wangu wa mapumziko. Yaani wikendi. Baada ya wiki ndefu ya harakati na majukumu ya kazi. Wikendi ni wakati muhimu sana. Wa kuburudisha akili na kuandaa mwili kwa ajili ya wiki inayofuata. Swali la leo ni unafanya nini mara nyingi wikendi? Kwangu mimi, wikendi ni mchanganyiko wa mambo matatu. Usafi. Mapumziko na kujumuika na wapendwa wangu. Mara nyingi, siku yangu ya jumamosi huanza kwa kufanya usafi wa mazingira yangu. Huu ndio wakati wa kufanya yale mambo ambayo sikukuwa na mda nayo katikati ya wiki. Kama vile kufua, kufanya usafi wa ndani na kupanga vitu vyangu vizuri. Ingawa kazi hizi zinaweza kuchosha. Zinanipa utulivu wa akili nikiona kila kitu kiko safi na mahali pake. Baada ya usafi, mimi hupenda kutumia mda mfupi jikoni kuandaa chakula ambacho si chili mara kwa mara. Napenda sana kupika chakula kitamu na cha asili kama vile pilau au chapati. Huku nikisikiliza mziki mzuri au redio. Hii ni namna yangu ya kujizawadia kwa kazi ngumu niliyoyafanya wiki mzima. Siku ya jamii ya jumapili huwa ni tafauti kidogo. Mara nyingi baada ya kutoka pahali pa ibada. Mimi hutumia mda mwingi kupumzika. Hapo ndipo ninapopata nafasi ya kusoma kitabu kizuri au kuangalia filamu niliyokuwa nimeikosa. Mapumziko haya ni muhimu sana. Kwa sababu yanasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nguvu mpia. Pia kama hali ya hewa ni nzuri mimi hupenda kutoka nje na kwenda matembezini Bustanini Au ufukweni kupata hewa safi na kuona asili kunanifanya njihisi huru na mwenye furaha. Wakati mwingine, mimi hukutana na marafiki zangu kwa ajili ya mazungumzo na vicheko. Jambo ambalo linaimarisha urafiki wetu. Kwa kuhitimisha, wikendi ni rasilimali muhimu sana. Katika maisha yetu, ni wakati wa kuweka kando matatizo ya kazi na kuzingatia afya ya akili na mahusiano ya kijamii. Kila mmoja wetu ana namna yake ya kufurahia wakati huu. Lakini jambo la msingi ni kuhakikisha unautumia kwa namna inayokufanya uwe na furaha na amani. Nawatakia wikendi njema yenye mafanikio na mapumziko tele.